Ndiyo, bahali nishawai kuiona, ipo Dar es slam kama unaenda kusini mashariki, utakutana na bahali inaotambulika kama Coco Beach au bahari ya Coco, ipo Osta Beini Kocheni, ndio utakutana na bahari iyo ya Coco Beach ila kwa ujumla hiyo bahari ni bahari ya hindi ila huku Tanzania Dar eslam inatambulika kama Coco Beach au bahari ya Coco.

Ndiyo, ninapenda kununuwa vitu vyangu mtandaoni kupitia tovuti na website za kuaminika mfano, alibaba, alipay, aliexpress na nyinginezo. Hizo ni baadhe ya tovuti ambazo mimi natumia kununuwa vitu vyangu mtandaoni. Ila kwa Tanzania, ninapenda kutumia kupatana na baadhe ya mitandao kijami ya watu ambao wanahuza vitu vyao mtandaoni na wanaminika kwa asirimia zote. Hivyo huwa nanunua vitu vyangu mtandaoni kupitia wao kwa kuwa wengi wao wanafanya free delivery. Yani wanakuletea vitu utavionunua popote ulipo nchini Tanzania. Hivyo huwa natumia mtandao ya kijami kununua vitu vyangu.